Tim bora ya mpira wakurugi ya Marekani ni USA hivyo, ni nanipenda timu hii kwa sababu wanaonyesha nguvu na ujasiri kwenye uwanja. Mchezaji mkuu wa timu ni Hajime Hoha, mchezaji ninayempenda zaidi ni mshambuliaji mkuu kwa sababu anashambulia kwa ustandi wakati timu yangu inapocheza nahisi furaha na msisimiko mkubwa.